Niambie kuhusu mnyama wako wa kufugwa au unataka kumfuga mnyama wangu wa kufugwa ambaye namfuga ni mbwa. Ni mnyama ambaye anaonekana ni mkubwa na rangi ya kahawia. Mnyama wangu ana tabia nzuri sana. Kwanza, ana sio mwizi. Anapenda kwenda kuenda pekee yake. Anaoenda na mnyama, wa kula. Lakini pia ana tabia za kiulinzi. Anabweka pale ambapo anaona kitu ambacho hakielewi na anatembea kwa haraka sana kitu ambacho nachokichekesha ndiyo mfano ukiwa umetoka umesafiri siku anaporudi anakuja, anakupigia magoti, anakurukia anakulamba. Ni kitu ambacho kinachekesha sana napenda wanyamapori wakufuga kwa sababu ni wanatupatia ulinzi lakini pia ni kivutio kwa kukiwa na mtazamo.